Mimi huweza kutumia gesi na makaa katika mapishi yangu mimi hutumia gesi wakati ambapo ninaweza kuandaa chakula amba hitaji kupikwa kwa muda mwingi alafu pia mimi hutumia makaa wakati ambapo mimi huweza kutaka kutumia hutaka kutumia nataka kupika chakula ambayo inachukua muda mingi jiko langu nimeziweka katika jikoni la nyumba langu na mimi ndo huwa ambaye naweza kupika kila wakati mimi hupika kama mara moja au mbili kwa siku.